Jambo la kidini ambalo ni muhimu zaidi kwangu ni upendo kwa jirani na utu. Ninaamini kuwa kiini cha imani nyingi ni kupenda mwenzako kama unavyo jipenda mwenyewe. Hii inamanisha kuwa na huruma kusaidia wasiojiweza. Na kutenda haki kwa kila mtu mbali bila kujali asili au imani yake jambo linalojenga jamii yenye amani na mshikamano. Pia nathamini sana dhana ya shukrani na unyenyekevu. Dini hutufundisha kuwa sisi si chochote bila nguvu kubwa iliyo tuumba. Na hiyo inatusaidia kutokuwa na kiburi. Kushukuru kwa pumzi ya kila siku na kwa riziki ndogo unazopata na tupa utulivu na moyo wa kutuzuia. Tusihangahike kwa tamaa zisizo na mwisho za ulimwengu huu. Vile vile, jambo la msamaha ni guzo muhimu sana kwangu. Binadamu sote tuna mapungufu na tunakosea mara kwa mara. Mafundisho ya dini yanayo sisitiza kusamehe. Saba mara sabini yanasaidia kuondoa vinyongu. Vinyongo na chuki mioyoni mwetu msamaha hutupa wepesi wa kuanza kupya na kuimarisha mahusiano yaliyo vunjika. Jambo ambalo ni tiba kwa afya ya akili na roho mwishowe mimi huona sala au tafakari kama daraja ya kuunganisha nafsi na muumba. Ni wakati wa kutafuta mwongozo na hekima tunapokuwa kwenye njia penda njia panda utaratibu huu wa kila siku unanipa dira na kunitia nguvu ya kubaki kwenye mistari ya uadilifu. Nikijua kuwa kila tendo linalofanya lina maana kubwa zaidi kuliko mfyo linavyo onekana kwa macho ya kawaida.

Siku za mvua kwangu ni siku za utulivu na kutafakari badala ya pilkapilka za kawaida. Mimi hutumia sauti ya matone ya mvua kama mziki wa asili. Unaonisaidia kuzama ndani zaidi kwenye kazi ya zangu. Mvua huleta hali ya hewa na ubaridi inayofanya. Akili itulie na kuongeza uwezo wa kuandika au kutatua matatizo makubwa bila usumbufu. Pia, mimi hutumia wakati huu kujisomea vitabu au makala ndefu. Hakuna kitu kinachopendeza kama kuketi karibu na dirisha ukiwa na kikombe cha chai ya moto wakati nje kukiwa na raba ya mvua. Ni wakati mwafaka wa kuchomoa beti kutoka kwenye kedele ya ulimwengu na nje na kujilimisha maarifa mapya yanayohitaji utulivu wa hali ya juu. Siku ya mvua ni wakati wangu wa kupanga mipango ya baadae. Mvua inaponilazimisha kukaa ndani. Mimi hutumia fursa hiyo kufanya tathmini ya malengo yangu ya wiki au mwezi. Hali hii ya hewa hunifanya niwe na matatizo wa ndani zaidi. Nikitafuta njia ya kuboresha uhuduma zangu na kufikiri mawazo mapya ya kibinifu. Mimi huona mvua kama alama ya usafi na mwanzo mpia. Ninapozitazama barabara zikioshwa. Mimi pia hupata hamu ya kusafisha nafasi yangu ya kazi na kuondoa vitu visivyo na lazima. Inanikumbusha kuwa baada ya kila dhoruba asili huchanua kwa kijani kibichi na nguvu mpia. Jambo linalonipa matumaini ya kuendelea na safari yangu kwa hari zaidi.

Jioni yangu ni wakati wakupunguza kasi. Bada ya mchana wakazi nyingi, mimi huanza kwa kuweka pembe majukumu yote ya ofisini au, kimaso maso ili kuipa akili yangu ruhusa ya kupumzika. Huu ni mda wa mpito ambapo nabadilisha mwelekeo kutoka kwenye uzali shaji na kuekelea kwenye utulivu wa nafsi. Baada ya hapo, mimi hupenda kutoka inje kwa mda mkidogo. Iwe ni kutembea kwa dakika chache au kuketi tu, nikitazama jua likizama. Hewa ya jioni hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Hapa ndipo mara nyingi mimi hupiga picha za mandhari hau mawingu, nikitumia kipawa changu kuona uzuri katika vitu vidogo vya asili. Vile vile, jioni ni wakati wangu wakuburudika na mziki, kama tulivyozungumza, mimi huweka ala za piano au jaz mwanana ili kutengeneza mazingira ya amani kaa ndani ya nyumba. Mziki huu unaniandaa kifikra kwa ajili ya chakula cha jioni na kwa mazungumzo na watu wangu na wakaribu ambapo mimi hutumia kipawa changu cha kusikiliza kwa makini. Mwishowe mimi hufanya maandalizi mepesi ya kesho. Ninaangalia ratiba yangu ya siku inayofuata na kuandika jambo moja muhimu nalo paswa kulifanya. Kwa kufanya hivi, jioni naiondolea akili yangu mzigo wa kukumbuka siku kucha. Jambo linalo nisaidia kuanza mchakato, wakulala nikiwa na amani na utulivu kamili.

Mimi hushugulikia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na udadisi. Badala ya kuyahona mabadiliko kama kikwazo, mimi huyachukulia kama fursa ya kujifunza kitu kipya na kuboresha ufanisi wangu. Ninatumia kipawa changu cha kujifunza kwa haraka ili kuelewa mifumo au taratibu mpya mapema iweze kanavyo. Jambo linalo nisaidia kubaki natinja bila kupoteza muelekeo. Pia mimi hutumia mawasiliano ya wazi na timu yangu. Mabadikiko yanapotokea mimi huwa mstari wa mbele kuuliza maswaki ili kuelewa. Kwanini mabadiliko hayo ya nafanyika, hii hina nisaidia kujipanga kifikra na pia kuwasaidia wenzangu waonaweza kuwa na wasiwasi. Nikitumia uwezo wangu wa kuchanganua mambo ili kuwa fafanulia umuhimu wa hatua hizo mpya kwa lugha rahisi. Mimi hubaki na utulivu wa ndani na unyumbufu kwa sababu ni na utaratibu imara wa asubui na jioni unaopima. Unao nipa amani. Mabadiliko ya ghafla kazini haya nishtui sana. Mimi hurekebisha ratiba yangu kulingana na vipaumbele vipya nikihakikisha kuwa jukumu muhimu zaidi linapewa kipaumbele hata kama mazingira amebadilika. Mwishoe mimi hufanya tathmini ya matokeo mabadiliko haya. Baada ya muda fulani hupi kupita, mimi huketi na kuangalia ni nini kimefanya kazi vizuri na ni nini kinahitaji maboresho zaidi. Hii inanisaidia kupua kitaaluma na kuhakikisha kuwa kila mabadiliko ya nakuwa darasa linalonifanya niwebora zaidi kuliko nilivyo kuwa jana.

Utaratibu wangu wa kinywaji cha asubuhi ni ibada ya utulivu. Mimi sio mtu wa kukurupuka na kunywa haraka. Badala yake, mimi hutumia muda huo kama sehemu ya chakula changu cha akili. Mara nyingi mimi huanza na glasi ya maji kwanza kisha kufuatiwa na kikombe cha chai ya moto au kahawa yenye harufu nzuri inayosaidia kuamsha hisia zangu na kunifanya niache nianze siku nikiwa na umakini. Ninapendelea chai ya mitishamba au kahawa isiyo na sukari nyingi. Napenda ladha halisi ya kinywaji changu cha sababu inanisaidia kuwa kuwa au kuwepo hapo nilipo kikamilifu wakati kinywa. Wakati nikinywa mimi hutumia dakika hizo chache kutazama ratiba yangu au kusoma kurasa mbili za kitabu changu. Nikiepuka kabisa kugusa simu au kuangalia baruapepe na hazi hadi nimalize kinywaji changu kikombe changu cha asubuhi ni daraja kuelekea kwenye tija. Harufu ya kahawa au mvuke wa chai ni ishara kwa ubongo wangu kwamba wakati wa mapumziko ya asubuhi umekwisha na sasa ni wakati wa kuanza shughuli ya kwanza muhimu ya siku. Ni muda ambao, mimi huutumia pia kuwashukuru kwa ajili ya siku mpya. Nikiwa na unyenyekevu na amani ya moyo kama sehemu ya imani yangu. Mwishowe, utaratibu huu unanipa nguvu ya kuanza safari, bila kinywaji changu cha asubuhi, nahisi kama nimepoteza dira fulani ya utulivu. Hii ni sehemu ya maisha yangu ninayo, hakikisha kuwa sishambuliwi na kelele za mchana. Nikiwa sijajipanga na inanipa ujasiri wa kushirikiana na timu yangu nikiwa na nishati ya kutosha na akili iliyochangamka.

Harufu ninaipenda zaidi ni harufu ya udongo baada ya mvua kuanza kunyesha. Inayojulikana kama petriocho. Harufu hii inanikumbusha juu ya uwezo wa asili wa kujifanyia usafi na kuanza upya. Kwangu, harufu hii ni alama ya matumaini na mwanzo mpya. Na kila mara inapotokea, mimi hutulia kwa dakika chache na kuvuta pumzi ndefu ili nifurahie utulivu unaoambatana nayo. Pia napenda sana harufu ya kahawa mpya iliyosagwa asubuhi kama unavyojua utaratibu wangu wa kinywaji cha asubuhi ni ibada ya utulivu. Na harufu ya kahawa ndiyo kengele inayo imbia akili yangu kuwa ni wakati wakuamka na kuwa na tija. Harufu hii inanguvu ya kipekee na kunichanganusha kifikra na kunipa ujasiri wa kukubaliana na majukumu yangu ya siku. Mimi ni mpenzi wa harufu ya vitabu vya zamani. Kuna harufu fulani ya kipekee inayotokana na kurasa za karatasi ambazo zimebeba maarifa kwa miaka mingi. Harufu hii inanikumbusha kipawa changu cha kuchanganua maarifa na kuunganisha historia na wakati uliopo. Inanipa hisia za heshima kwa wale waliotangulia kutuachia hekima zao kupitia maandishi. Napenda harufu ya asili ya milimani au msituni hasaa harufu ya misonobari. Harufu hii inanikumbusha mji wa kioto au sehemu yoyote yenye utulivu na mandhari nzuri ninapoenda kupiga picha. Harufu za asili hunisaidia kubaki na unyenyekevu na kunikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya ulimwengu mkubwa na mzuri ulioumbwa kwa ustadi.

Ninapo hitaji msaada kazini. Hatua yangu ya kwanza ni kukubali kwa unyenyekevu kuwa siwezi kufanya kila kitu peke yangu. Badala ya kupoteza muda mwingi ni kihangaika na kitu ambacho kime nikuwama. Mimi hutumia hekima niliyo fundishwa na babu yangu kuwa kuomba msaada siyo udhaifu. Bali ni usajiri. Huu ni wakati ambapo mimi huweka pembeni kiburi na kuitazama timu yangu kama raslimali muhimu ya kunivunisha. Mimi huanda maswali mahususi na ya wazi kabla ya kumfuata mwenzangu. Sitaki kumpoteza mtu mwingine muda. Hivyo mimi hutumia kipawa changu cha kuchanganua mambo ili kueleza, kuelezea kile kilichojaribu kile nilicho jaribu kufanya. Wapi nimekuama na msaada gani hasaa nahitaji. Hii inafanya mawasiliano yetu yawe yenye tija. Na inamrahisishia mwenzangu kunisaidia kwa haraka bila mchanganyiko. Mimi huchangua wakati sahihi na mtu sahihi wa kumfuata. Ninazingatia ratiba za wengine na kujaribu kutafuta mtu mwenye ujuzi zaidi, kwenye eneo linalonisumbua. Nikitumia lugha ya staha na heshima. Kwangu mimi ushirikiano huu ni fursa ya kujifunza jambo jipya, ili wakati mwingine nikikutana na changamoto hiyo hiyo niweze kuitatua mwenyewe au hata kuwasaidia wengine. Mimi huonyesha shukrani ya kweli. Kwa msaada niliopata. Ninatambua kuwa muda wa mwenzangu ni wa thamani. Hivyo mimi huhakikisha anajua jinsi msaada wake ulivyokuwa, na maana katika kukamilisha jukumu letu la pamoja. Hii inajenga mahusiano imara na mazingira ya kazi ambapo sote tunajisikia huru kusaidiana. Jambo linalofanya timu yetu iwe na nguvu na mshikamano zaidi.

Mimi hutumia kompyuta yangu zaidi kama zana ya uzalishaji na ubunifu. Sehemu kubwa ya muda wangu nikiwa mbele ya kioo hutumika, kuchanganua taarifa, kuandika makala na kuandaa mipango ya kazi kwangu. Kompyuta ni kama upanuzi wa akili yangu. Inanisaidia kupanga mawazo yangu yaliyotawanyika na kuyageuza kuwa matokeo yanayo onekana na yenye tija. Naitumia kompyuta kwa ajili ya mawasiliano na ushirikiano wa timu kupitia programu mbali mbali. Ninaweza kuungana na wenzangu, kubadilishana mawazo na kuhakikisha miradi yetu inaenda kama ilivyopangwa. Uwezo wa kuwasiliana kwa haraka unaniruhusu kutumia kipawa changu cha lugha, kusaidia wengine na kutatua changamoto za kikazi bila kujali umbali uliopo kati yetu. Vile vile kompyuta ni maktaba yangu kuu ya kujifunzia. Mimi hutumia muda mwingi kutafiti mada mpya, kusoma vitabu au vya kidijitali na kufuatilia maendeleo ya kiteknolojia ya mwaka huu wa ishirini na sita. Hii inanisaidia kulisha kiu yangu ya maarifa na kuhakikisha kuwa kila ushauri au taarifa ninayotoa ime. Fanyiwa utafiti wa kina na inaendana na wakati uliopo. Mimi huitumia kwa ajili ya burudani ya kistarabu na mapumziko. Baada ya saa nyingi ya kazi mimi hutumia kompyuta kusikiliza muziki wa jazz au ala za piano ninazozipenda ili kutulia. Wakati mwingine huitumia kupanga na kuhariri picha za maa za mandhari nilizopiga. Jambo linalonisaidia kuunganisha upande wangu wa kiteknolojia na upande wangu wa kisanaa.

Lengo langu linalofuata ni kujifunza lugha mpya ya kigeni, labda Kifaransa au Kijapanim. Ninaamini kuwa kujifunza lugha siyo tu kukariri maneno, bali ni kufungua mlango na kuelewa utamaduni na namna nyingi za kufikiri. Hii itanisaidia kuimarisha kipawa changu cha mawasiliano na kuniongezea uwezo wa kuungana na watu wengi zaidi duniani kote. Ningependa sana kujifunza ustadi wa juu na upimaji wa upigaji picha. Ingawa napenda kupiga picha za mandhari na mawingu kwa simu yangu. Natamani kuelewa zaidi ufundi wa mwanga, lenzi na utangaji wa picha. Nataka kutumia sanaa hii kunasa uzuri wa asili kwa namna ambayo inaweza kusimulia hadithi bila kuhitaji maneno mengi. Nina hamu ya kujifunza zaidi kuhusu kilimo cha mjini. Kwa kuwa nathamini sana asili na mazingira, ningependa kujua jinsi ya kukuza mimea yangu mwenyewe, viungo na mboga hata katika nafasi ndogo. Hii itanipa nafasi ya kuwa karibu zaidi na ardhi na kufurahia mazao ya mikono yangu. Jambo linaloleta utulivu mkubwa wa nafsi. Mwishowe, ningependa kuongeza ujuzi katika uchambuzi wa data. Katika ulimwengu huu, katika ulimungu huu. Taarifa ni nyingi sana na uwezo wa kuona mifumo iliyofichika kwenye namba ni kipawa cha thamani. Kujifunza hili kutanisaidia kuwa na tija zaidi kazini na kunipa uwezo wa kufanya maamuzi. Yenye busara yaliyojikita kwenye ushahidi na ukweli.

Ndiyo, mimi hupenda kupika kwa sababu naona kupika ni aina fulani ya sanaa na tiba jikoni. Ndioo ninapo tumia kipawa cha ubunifu kwa kuchanganya viungo tofauti ili kutengeneza kitu kipya na kitamu. Huu ni wakati wangu wa kipekee wa kujitenga na kiteknolojia na kutumia mikono yangu kutengeneza kitu halisi kinacholeta furaha. Pia kupika kuna nifundisha vumilivu na usahihi kama vilivyo katika ala ya muziki zinazo ninazozipenda. Kila kiungo kina wakati wake na kiasi chake ili kuleta ladha iliyo kusudiwa. Mimi hufurahia mchakato wa kusubiri chakula kiive taratibu huku harufu nzuri ikijaa nyumbani. Jambo ambalo hunipa utulivu mkubwa wa moyo baada ya siku ndefu ya kazi. Napenda kupika kwa sababu ni njia ya kuonyesha upendo kwa wengine. Hakuna kitu kinacho niridhisha kama kuona marafiki ya ufamilia wakifurahia mlo nilio waandaa kwa mikono yangu katika meza ya chakula. Mimi hutumia uwezo wangu wa kusikiliza na kushirikiana kubadilisha hadithi na kicheko huku tukifurahia ladha ya kipekee zilizo zitengeneza. Mwishowe, mimi hupenda kufanya majaribio ya mpishi mapya. Kila mara ninapo jifunza kuhusu utamaduni mpya. Mimi hujaribu kupika chakula chao ili nionje historia yao kupitia viungo vyao. Hii inanisaidia kukua kifikra na kuni kumbusha kuwa ulimwengu ni mkubwa na una mengi ya kutoa ili iwe ni kupitia vitabu, mziki au sahani ya chakula.

Kinywaji changu cha asubuhi ni kikombe cha kahawa nyeusi yenye harufu nzuri. Huu ndio utaratibu unaoamsha akili yangu na kunipa umakini ninaohitaji kabla kuanza siku. Harufu ya kahawa pekee inatosha kunikumbusha kuwa ni wakati wa kuacha utulivu wa usingizi na kuanza mchakato wa kunywa wa kua na tija. Mara nyingi mimi huambatana na glasi kubwa la maji ya uvuguvugu, ninamini kuwa ni muhimu kuupa mwili nishati ya kwanza kwa kusafisha na kutia unyevu baada ya mapumziko ya siku kucha. Hii inafanya nijihisi mwepesi, mwenye nguvu na tayari kukabiliana na changamoto zozote za timu yangu kazini nikiwa na akili iliyo changamka. Wakati mwingine mimi huchagua chai ya rangi yenye mdalasini au tangawizi ninapo hitaji utulivu zaidi badala ya msisimko wa kahawa mdalasini hunipa hisia ya faraja na joto moyoni. Kinywaji hiki hukaa vyema na wakati wangu wa asubuhi wa kusoma kurasa chache za kitabu au kutazama mawingu kupitia dirishani. Kinywaji changu cha asubuhi ni ishara ya kujiandaa haijalishi kama ni kahawa au chai. Muda unaotumia kukisanda na kukinywa pole pole. Unanipa nafasi ya kupanga nia yangu ya siku. Ni muda wa shukurani na tafakari unao ni hakikishia kuwa naanza siku nikiwa na amani na dira iliyo nyoka.

Kama tusingetumia teknolojia ya sasa, ningesema kalamu na karatasi ndizo zana zangu kuu. Lakini kwa maisha yangu ya sasa, mimi hutumia zaidi programu za usimulizi wa miradi na machukumu. Hizi hunisaidia kupanga. Yangu ya kila siku na kuhakikisha siichelewi kutekeleza ahadi zangu kwa timu, mimi hutumia sana programu za usindikaji wa maneno na maandishi. Kwa sababu napenda mawasiliano mafupi na yaliyo wazi programu hizi zinaniruhusu kuwariri mawazo yangu hadi yawe rahisi kusomeka. Ni hapa ambapo mimi huchanganua mambo magumu na kuyageuza kuwa maelezo yanayoeleweka kwa kila mtu. Mimi hutumia programu za mziki. Karibu kila siku, mziki wa jazz au ala za piano ndiyo unaotengeneza mazingira yangu ya kazi na kunisaidia kubaki katika hali ya utulivu. Bila mziki huu, nyuma ya pazia tija yangu na uwezo wangu wa kufikiri kwa kina hupungua sana. Mwishowe mimi hutumia programu za uhariri wa picha. Kwa kuwa napenda kupiga picha za mandhari na asili. Mimi hutumia zana hizi kuboresha rangi na mwanga wa picha nilizopiga. Hii ni sehimu ya ubunifu wangu inayoniwezesha kuona na kuonyesha uzuri wa ulimwengu kwa jicho la kipekee.

Mlo wangu wa asubuhi mara nyingi huwa ni kitu chepesi na chenye afya ili kuupa mwili wangu nguvu bila kufanya ujihisi mzito. Mara nyingi mimi hula bakuli la matunda, mchanganyiko yakiwemo ndizi, paipai au parachichi. Hii inanipa wepesi wa kuanza kazi yangu, huku akili yangu ikiwa na utulivu na uchangamfu ninaouhitaji kwa ajili ya tija ya mchana. Mimi hupenda kula oats au uji wa nafaka zisizo kobolewa. Huu ni mlo unaonifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Jambo ambalo ni muhimu sana ninapokuwa nimezama kwenye miradi mizito ya kikazi. Nafaka hizi hunipa nishati ya kudumu na kunisaidia kubaki na umakini kwenye jambo langu ya siku bila kuhangaishwa na njaa ya ghafla. Vilevile, wakati mwingine mimi huchagua mayai ya kuchemsha na kipande cha mkate wa ngano. Huu ni mlo rahisi lakini wenye protini inayosaidia kujenga misuli na kuimarisha akili. Napenda urahisi wa mlo huu kwa sababu hauchukui muda mrefu kuandaa. Hivyo unaniacha kwa muda mwingi na kufurahia kikombe changu cha kahawa au chai huku nikisoma kitabu changu cha asubuhi. Mimi huona mlo wa asubuhi kama msingi wa nidhamu yangu ya siku. Kula chakula bora asubuhi ni ishara ya kujiheshimu na kuthamini afya yangu. Ambayo ni rasilimali muhimu zaidi nilio nayo, inanikumbusha. Kuwa ili niweze kuwahudumia wengine na timu yangu kwa ufanisi ni lazima nianze kwa kujijenga mimi mwenyewe kwanza kupitia lishe bora na utulivu.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kusikiliza kwa makini na kutia shukrani za dhati. Ninatambua kuwa kila mtu anapenda kuonekana na kuthaminiwa kwa juhudi anazofanya. Ninatumia kipawa changu cha lugha, kuwatumia ujumbe mfupi, wa pongezi au kuwaambia ana kwa ana jinsi mchango wao ulivyokuwa muhimu katika mafanikio ya mradi wetu. Mimi huwatia moyo kwa kubaki mtulivu wakati wa changamoto katika kipindi cha mabadiliko au shinikizo la kazi. Mimi huwa kama nanga ya utulivu nawasaidia wenzangu kuchanganua matatizo makubwa na kuyagawa katika hatua ndogo. Zinazoweza kutekelezeka jambo ambalo hawapunguzi hofu na kuwapa ujasiri wa kuendelea mbele. Mimi hushiriki maarifa na hekima bila ubahili. Ikiwa naona mwenzangu anahangaika na jambo ambalo ninalielewa. Mimi hujitolea kumsaidia kwa unyenyekevu. Badala ya kutoa majibu tu mimi humfundisha mbinu mpya inayomsaidia kukua. Nikikumbusha kuwa sote tunajifunza na kukosea ni sehemu ya safari ya kuelekea bora. Mwishowe mimi huwatia moyo kwa kuwa mfano wa nidhamu na nishati chanya. Kwa kufika kazini nikiwa nimejiandaa na kuwa na mtazamo wa kusuluhisha matatizo. Nishati hiyo huambukiza wengine. Ninapenda kuwakumbusha wenzangu umuhimu wa kupata muda wa kuchomoa betri na kupumzika. Ili kuturudi kazini tukiwa na ari mpya ya kutumikia malengo yetu ya pamoja.

Ndiyo, nimeshawahi kujaribu na mchakato huo ulikuwa wa kuvutia sana. Ingawa ala yangu huwa ni piano kujifunza gita kulinipa mtazamo mpya kuhusu wa muziki. Piano ni kama ramani iliyonyooka. Lakini gitaa linahitaji uhusiano wa karibu zaidi kati ya vidole na nyuzi. Ilikutoa sauti yenye, hisia. Gitaa lilinifundisha uvumilivu wa kipekee. Nakumbuka mwanzoni vidole vyangu vilikuwa vinauma lakini hiyo ilikuwa sehemu ya safari ya kujenga ustadi huu ulikuwa wakati wangu wa kutumia unyenyekevu na kukubali kuwa mwanafunzi tena. Nikijifunza kodi za msingi huku nikifurahia mlio wa nyuzi kila zilipotowa sauti safi gitaa ni chombo ambacho ni rahisi kubeba na kushirikisha, tofauti na piano. Ninaweza kutoka na gitaa hadi bustani au kuketi karibu na dirisha nikiangalia mawingu huku nikipiga ala kidogo. Inategemea na hali ya utulivu na amani. Hasa jioni ninapohitaji kuchomoa akili yangu kwenye majukumu ya kazi na kuingia kwenye ulimungu wa sanaa. Mwishowe, hata kama sijawa fundi mkubwa wa gitaa, maarifa hayo yananisaidia uwezo wangu wa uchambuzi wa muziki. Sasa nikisikiliza jazz naweza kutofautisha sauti ya gitaa na umeme na lile la asili. Jambo linalofanya burudani yangu iwe inamaana zaidi. Kujifunza kitu kipya kama gitaa kuna nifanya niendele kuwa na akili yenye udadisi na hamu ya kukua.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sana naamini kuwa saa ya alfajiri ndio zenye utulivu mkubwa zaidi ambapo ulimwengu bado umelala na hakuna kelele. Huu ndio mda wangu wa dhahabu wa kufanya chakula cha akili kusali na kupanga mikakati ya siku kabla ya wengine kuanza pilka pilka za siku. Kuamka mapema kunanipa hisia ya ushindi na uthibiti. Badala ya kukimbilia siku, mimi huikaribisha siku kwa utulivu nikiwa na kikombe changu cha kwanza cha kahawa. Muda huu unaniruhusu kufanya kazi yangu muhumu zaidi. Wakati akili yangu ikiwa na nguvu na uwezo mkubwa wa kuchanganua mambo kwa usahihi. Mi siyo mtu wa kukesha usiku kwa sababu nathamini sana ubora wa usingizi. Ninapofika jioni, mimi huanza mchakato wa kupunguza kazi ili kuupa mwili na akili nafasi ya kupumzika vizuri. Kulala mapema kunanihakikishia kuwa nitazinduka asubui nikiwa na nishati chanya ya ujaziri wa kuiongoza timu yangu ya kutatua changamoto za kazi. Asubui ndipo ninapopata mwanga mzuri wa kupiga picha. Mawingu ya asubui na mionzi ya kwanza ya jua kutoa manthari ya kipekee ambayo siwezi kuipata usipo usiku kwa kuwa naunganisha maisha yangu na asili kuanza siku mapema. Kunanisaidia kuishi kulingana na mzunguko wa kibayolojia na wa binadamu. Jambo linalonipa amani na furaha ya kudumu.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali wa nazi na samaki wakupakwa. Huu ni mlo unaonivutia kwa sababu unanichanganya ladha ya utajiri wa nazi na harufu nzuri ya viungo asilia. Kwangu, chakula hiki si mulo tu bali ni sanaa inayohitaji uvumilivu wa usahihi chikoni ili kupata uiano sahihi wa ladha. Mimi ni mpenzi mkubwa wa mboga, mboga za majani na matunda. Napenda sahani yangu iwe na rangi nyingi, ikionyesha utajiri wa asili tunaopata kutoka arthini. Chakula cha namna hii kinanifanya ni jihisi mwepesi mwenye nguvu na tayari kutumia akili yangu kuchanganua mambo magumu kazini bila kuchoka. Haraka, mimi hufurahia sana vitu rahisi kama mhogo au ndizi za kuchemusha. Milio hii ya kiasili inanikumbusha umuhimu wa unyenyekevu wa kuishi maisha ya kiafya. Ni chakula kinacho endana vizuri sana na kikombe changu cha chai cha mdalasini asubui. Kikini tayarisha kwa siku yenye utulivu na tija. Napenda chakula ambacho kimeandaliwa kwa upendo na utulivu. Na amini kuwa hali ya mpishi inaingia kwenye chakula. Hivyo mimi hupenda kula milo ambayo imenipandisha ari ya ubunifu. Chakula bora kwangu ni kile kinacholisha mwili wangu wa na wakati huo huo kutoa brudani kwa hisia zangu kupitia harufu na mwonekano wake.

Mimi hupenda zaidi kuamka najua. Kuna nguvu ya pekee inayotokana na kuona mwanga wa kwanza wa asubuhi ukichomoza. Hali hii inanipa motisha ya kuanza siku yangu kwa nishati, chanya na kuipangilia kazi yangu ya kwanza muhimu. Kabla dunia haichachangamka. Pia, kuamka najua kuna niruhusu kufurahia utulivu wa asubuhi. Huu ndio muda wangu wadhahabu na kunywa kahawa polepole na kutazama mawingu ya kibadilika rangi. Ni wakati wa utulivu unao jiegea, unao nijengea uwezo wakua na subira na busara katika maamuzi. Nitakayofanya mchana kutwa nikiwa na timu yangu. Ili niweze kuamka najua nikiwa na nguvu. Mimi hulazimika kulala mapema. Na amini kuwa usingizi bora ndio siri ya akili yenye uwezo wa uchambuzi wa kina. Kwa kulala mapema ni na uheshimu mwili wangu na kuhu. Hakikisha kuwa asubuhi ni tazinduka ni kiwa na ari ya kujifunza kitu kipya na kutoa tija kiwango cha juu. Mzunguko huu wa kulala mapema na kuamka najua una unaniunganisha na mfumo wa asili. Inanifanya nijisikie mwenye afya na nidhamu ya hali ya juu. Maisha ya kiasi na unyenyekevu kwangu huanza na jinsi ni navyo heshimu muda wangu wa kupumzika na jinsi ni navyo karibisha. Siku mpya kwa shukrani na amani.

Hili kuweka afya yangu vizuri, mimi huzingatia sana lishe bora na asilia. Hua na jitahidi kula milo yenye mboga mboga nyingi na matunda ya msimu ili kuupa mwili wangu nishati safi. Kwepuka vyakula vilivyo sindikiwa sana kuna nisaidia kubaki na wepesi wa, kimwili na kifikra. Jambo ambalo ni muhimu kwa tija yangu ya kila siku. Mimi ni muumini mkubwa wa mazoezi ya mara kwa mara na penda sana matembezi ya jioni kwenye upepo wa asili au kufanya mazoezi mepesi ya kunyosha misuli. Hii haini saidii tu kuimarisha mwili. Bali pia, ni njia yangu ya kuchomoa betri nakutoa msongo wa mawazo baada ya saa nyingi za kuchanganua data na kufanya kazi kwenye makompyuta. Ninaweka kipaumbele kwenye afya ya akili na utulivu wa nafsi. Kila siku, mimi hutenga muda wakukaa kimya, kutafakari au kusikiliza muziki mwanana wa jazi. Hali hii ya utulivu inanisaidia kubaki na busara na subira. Ikiniwezesha kuwasiliana vyema na wenzangu na kufanya maamuzi yaliojaa hekima bila kukurupuka. Inaheshimu sana muda wakupumzika na usingizi. Kama nilivyo sema awali, mimi hupenda kulala mapema, ili kuhakikisha ubongo wangu unapata nafasi ya kujifanyia ukarabati. Usingizi wakutosha ndiyo siri yangu ya kuamuka na jua, nikiwa na ari mpya. Tayari kujifunza mambo mapya na kutoa mchango chanya kwa timu yangu.

Ili kuweka neno siri salama mimi hutumia mchanganyiko wa maneno yasiyohusiana. Badala ya kutumia neno moja rahisi, mimi huunganisha maneno matatu au manne ambayo hayana uhusiano wa kimantiki. Kwa mfano, mawingu, piano, chai baridi. Hii inafanya neno siri kuwa refu na ngumu kukisikia kwa mashine. Lakini rahisi kwangu kukumbuka. Mimi huongeza alama na namba katikati ya maneno, kwa kutumia alama kama ahashtegi au dola, na namba mbalimbali ninaogeuza ulinzi wa ziara. Hii ni busara ya kidigitali inayohakikisha kuwa nishati yangu inatumika kwenye jambo kuu. Yangu siku badala ya kuhangaika na usalama wa akaunti zinazodukuliwa. Mi mimi situmii neno siri moja kwenye akaunti tofauti, ninaamini katika usalama kugawa majukumu. Ikiwa akaunti moja ikipata tatizo nyingine zinabaki salama. Mimi hutumia programu za kusimamia manenosiri. Huhifadhi siri hizi kwa njia iliyosimbwa. Jambo linalonipa utulivu wa akili ninaouhitaji. Mwishowe, mimi huwasha uthibitishaji wa hatua mbili. Kila inapowezekana. Hata kama mtu atapata nenosiri langu, bado atahitaji msimbo wa ziada ku, utakaotumwa kwenye simu yangu. Huu ni unyenyekevu wa teknolojia unaokubali kuwa binadamu anaweza kukosea. Hivyo ni muhimu kuwa na tabaka la pili la ulinzi kwa ajili ya usalama wa timu na data zangu.